Ndio, nimewahi kufanya yoga na ninapenda utulivu unaokuja nayo. Kila mara nikianza mazoezi ile pumzi ya kwanza ya kina hunifanya nijiskie kama nimeweka akili upya. Miondoko yake huwa laini lakini yenye nguvu na kila kikao huniacha nikiwa mwepesi kichwani na mwilini. Kitu ilinifanya nipende zaidi ni jinsi inavyoliunganisha mwili wangu. Bila kunyoosha kila pumzi kila dakika na kutulia kimya. Kunakuwa kama kujipa nafasi ya kupumzika na kujipanga upia kutoka msongamano wa siku.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege na kila mara huwa na mchanganyiko wa msisimko na utulivu. Kile kipindi cha kupaa wakati injini zinapata nguvu na ndege inaanza kuinuka Huwa kinanipa, hisia ya kuanza safari mpya. Juu angani nikitazama mwingu na dunia kiwa ndogo chini huwa najisikia kama muda unasimama kidogo ni nafasi nzuri ya kutafakari na kutulia.

Ndio, ninapenda kucheza ngoma hasa zile zenye mdundo unao kuchukua bila hata kufikiria. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kuachia mwili ufuate mziki. Iwe ni ngoma za kitamaduni, afrobeat au hata mdundo ya taratibu. Inahisi kama dansi ni njia rahisi ya kuondoa msongo, mawazo na kuungana na watu wengine bila maneno mengi.

Binafsi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati unatoa usawa mzuri kati ya kuona vizuri na kutukoa na usumbufu kwa macho. Hauna nguvu ya kuwasha macho kama mwanga mkali hivyo unafanya hali kuwa tulivu na rahisi kuishi ndani yake.

Mara nyingi ya asubuhi mimi napendelea kula chakula kina chaweza kunipa nguvu na kustajabisha akili kidogo kama maziwa na mkate au siagi na matunda. Wengine wanapenda mchele au ugali mdogo pamoja na mayai au wali wa kupendeza. Kwa kawaida ni vizuri kushagua kitu chalishe tenye protein kidogo, wanga na vitamini. Ila ili kuwanza siku kiuwa na nguvu na akili safi.

Binafsi napenda sana ambayo inaunganisha hisia na hadithi. Kwa mfano napenda picha za uchoraji wa mjengo ya kali au mandhari ya asili ambazo zinaweza kukuletea utulivu na kufanya uone uzuri wa dunia. Pia napenda sanaa ya kisasa yenye rangi angavu na mitindo ya kipekee kwani inaonyesha ubunifu na inachochea mawazo.

Mara nyingi wikendi zangu huwa na mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli ndogo ndogo za kufurahisha. Kwa kawaida siku za asubuhi hupita kwa kula chakula kitamu cha asubuhi kusoma au kuangalia habari na wakati mwingine kutembea kidogo nje na kufanya mazoezi kidogo. Baada ya hapo napenda kutumia muda kupumzika labda kuangalia sinema au kusikiliza mziki nikipumzika chumbani.

Binafsi mawasiliano yangu na wazee wangu ni ya heshima na karibu kidogo. Unapenda kusikilia hadithi zao na uzoefu wao kwa sababu mara nyingi, wanahekima nyingi na wanatoa ushauri mzuri kuhusu maisha. Wakati mwingine huwa nazungumuza nao kuhusu mambo ya kila siku kama familia kazi mambo madogo madogo ya kijami. Napenda jinsi wanavoeza kuleta utulivu na hisia ya usalama.

Mara nyingi huvutwa na vitabu ambavyo vina hadithi nzuri au maarifa yanayo husika moja kwa moja na maisha. Napenda riwaya zenye mazungumzo ya kina zile zinazoeleza safari ya muhusika na hisia zake hasa zile zinazohusu safari ya binafsi au badiliko ya maisha.

Mimi nikifurahi huwa najifurahisha kwa njia rahisi tu mara nyingine napenda kusikiliza mziki hasa ule unaotoa hisia za utulivu au nguvu. Pia naweza kutazama filamu kipindi kizuri. Wakati mwingine napenda kutoka kutembea kidogo hata kama ni mzunguko mfupi tu ili kufurahia hewa safi na kupunguza msongamano wa mawazo.

Kwa upande wangu, nikifanya makosa kazini huwa nalianza kwa kulikubali haraka bila kujitetea kupita kiasi. Nachukua muda mfupi kutulia, kisha nangalia chanzo cha kosa ili nijue lilitokea wapi. Mara nyingi huwa ninaandika hatua ziliosababisha tatizo ili nisirudia tena.

Somo nililopenda ni la science, ni somo ambalo linakufanya wangalia dunia kwa macho ya uchunguzi na maswali kila kitu kina sababu kila jambo lina kanuni ya kueleweka. Bila shaka ilinipa nafasi ya kugundua mambo mapya kujaribu majaribio na kuona jinsi vitu vina viofanya kazi.

Mimi hupokea maoni kwa njia tulifu na ya kujifunza. Kwanza na shauri nafsi kutosikia kama ninashambuliwa. Nangalia kile mtu anajaribu kusema badala ya jinsi ali vyosema. Napenda kusikiliza mpaka mwisho bila kukatiza. Ili ni elewe hoja nzima.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa sehemu nyingine, lakini maisha na kazi imenipeleka tofauti na nilikotoka. Ni hali ambayo ina pande mbili wakati nyingine napenda mabadiliko, nafasi ya kuona mazingira mapya, lakini pia kuna wakati nakumbuka sehemu, nilivyokulia na utulivu wake.

Mimi napenda kufanya vitu vya kawaida lakini vya kufurahisha nikiwa na marafiki. Mara nyingi tunapenda kukutana tuu na kuzungumza ila maongezi ya kawaida ambayo yanageuka kuwa kicheko hadi machozi. Wakati mwingine tunangalia filamu, kucheza game kidogo au hata kutambea nje ili kubadilisha mazingira.